Ndiyo ninapenda kucheza michezo mbalimbali na ninapendelea michezo inayochanganya burudani hakili na mshindano michezo ya uwanjani hau ya mwili napenda michezo kama soka netiboli hau mbio za kukimbia michezo hii ufanya mwili wangu huwe na nguvu hunifundisha kufanya kazi kwa timu na ku huninjenga hushindani wa hafya pia ni njia nzuri ya kupumzisha hakili na kushirikiana na wenzangu. Pili michezo ya bodi hau mikakati napenda michezo kama chezz. Michezo hii hunifundisha kufikiria kwa kina kupanga mbinu na kushindana kwa hila. Hii ni nzuri sana kwa kukuza hakili na ujesiri wa kufanya maamuzi kwa haraka. Tatu michezo ya video napenda michezo ya video ya hina tofauti. Tofauti hasa zile za mipango harakati hau simulizi. Michezo kama hii hunisaindia kuchanganya burundani na kujifunza mbinu mpya. Hii hunisaidia kujenga uratibu wa macho na mikono. Zahidi, michezo ya wachezaji wengi inahamasisha ushirikiano na mawasilihano. Jinsi, ninavyopendelea kushiriki katika michezo hiyo asubui au mwanzoni mwa siku. Maranyingi nianze na michezo ya mwili kama kukimbia kufanya mazoezi mandogo au kucheza mipira ya miguu na marafiki hau familia. Hii hunipa nguvu na nishati kwa siku nzima na pia hunijengea hafya ya mwili. Pili, bahanda ya mchana huu wakati wa mapumziko, hapa napendelea michezo ya bodi au mikakati, kama chess, lundo hau monopoli. Kwa michezo hii nashindana kwa hakili kupanga mbinu na kujifunza subira. Ni njia nzuli ya kupumzikisha hakili bahanda ya kazi hau shule, lakini bando kufikiria kwa makini. Tatu, jihoni huu mda wa burudani. Wakati wa jioni, napendelea kucheza michezo ya video. Hasa zile za simulizi ya wachezaji wengi. Michezo ya video unisaidia kuunganisha burudani mshindano hau uratibu wa mikono na macho. Pia ni njia nzuli ya kuwasiliana na marafiki mtandaoni na kushirikiana kwenye team wa nne. Mwisho wa wiki au sikukuu kwa wikendi hau siku ya mapumziko napenda kuandaa michezo ya pamoja na familia au marafiki hii inaweza kuwa mpira wa miguu mbio hau michezo ya bodi yenye mashindano mandogo inaburudisha kuimalisha mshikamano wa kijamii na huunda kumbukumbu nzuri. Kwa ufupi napenda mchanganyiko wa michezo ya mwili hakili na burudani kwa sababu kila haina inachangia kitu tofauti hafya hakili na pia furaha kwa ujumla napenda michezo inayochangana hafya ya akili na burudani na kila haina hutoa fainda tofauti ya mwili hakili na kijami.

Ningependa kitu chenye nguvu kidogo lakini kikitoa nguvu ya kuamka. Kahawa kahawa asubuhi inanipea fainda hizi. Inanguvu ya kuamka kawainda huimiza akili na kuondoa usingizi kidogo inaharufu nzuri harufu yake hunifanya nijisikie vizuri na kuwanza siku kwa furaha ina latha changamfu ladha ya kahawa ya moto yenye krimi ndogo na sukari ni ya kustarehesha. Lakini kwa wengine kuna chai ya asubuhi ambayo ni nyepesi yenye viungo kama tawangawizi na limau. Na inaweza kusaidia mwili kuamka bila nguvu nyingi na kafein. Chai ya tangawizi, hii ni chai yenye viungo kama tangawizi safi, ndimu na mara nyingine mdalasini husaidia kuamsha mwili kuimarisha mfumo wa mngengenyo wa chakula na huongeza joto mwili ni unavyo handaa chai hii unachemsha maji unaongezea tangawizi iliyokatwa vipenda vidogo sukari kidogo au asali kisha hacha ichemuke kwa ndakika chache uji wa asubuhi uji ni wanafaka kama mahindi hau mutama mara nyingine ukaongezwa na maziwa au sali husaindia kutuoa nishati ya mdamrefu ni rahisi kumengenya na chakula chenywe. Viburudisho kwa ufupi unywaji wa asubuhi hutofautiana kulingana na latha Tampunga na nguvu zinazo hiitajika mwilini watu wengi hupenda kitu kinacho wapa ni shati na furaha maramoja.

Ningependa kutembea kwa miguu kwa umbali mfupi kwa sababu ni njia rahisi yenye afya na hunipa muda wa kufikiria. Kwa umbali mrefu kidogo ningechagua matatu au basi kwa sababu ni usafiri unao tumiwa na watu wengi kila siku na huniruhusu kuona maisha ya kawaida ya jamii. Wakati mwingine pikipiki ingekua chaguo langu kulingana kama niko na haraka hasa pale panapo. Kuwa na foleni usafiri wa kila siku huchaguliwa kulingana na umbali wa safari gharama muda usalama pia unategemea je ntalotumia kusafiri kila siku mimi hutumia matatu kama nija yangu usafiri naguwa matatu kwa sababu ni rahisi kupatikana ni ya haraka na inanifanikisha kufika kazini shuleni kwa wakati wakati mwingine hukumbana changamoto kama foleni. Lakini bado ni njia bora kwa sababu gharama yake ni nafuu. Ikilanganishwa na usafiri mwingine kurekebisha.

Kutambua udhaifu wangu kwa uangalifu, ninafanya uchunguzi wa ndani ili kujua ni maeneo gani ninahitaji kuboresha zaidi. Kupata maoni kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu kwa njia ya constructivu. We mfano, ikiwa udhaifu wangu ni kusimamia muda, ninatambua ni sehemu gani ya kazi zinachukua muda mwingi au zinakatiza ratiba yangu. Pili, kupanga mpango wa kuboresha. Napenda kutambua udhaifu, inatengeneza mpango wa hatua ili kuboresha, kueka malengo madogo na yanayopimika kwa mfano kuwakilisha mawazo yangu kwa wazi kwenye mikutano, kujisajili kwenye kozi ya mawasiliano, kufanya mazoezi ya kuwasilisha mawazo yangu kwa wenzangu mara moja kwa wiki. Kutafta msahada na rasilimali, kuliza ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu wa kazi hiyo. Kusoma vitabu, angalau, agali kozi za mtandaoni au kujiunga na mafunzo yanayolenga kuboresha udhaifu huo. Mfano, udhaifu wa ufahamu wa teknolojia mpya, ninaweza kushugulikia kwa kozi za mtandaoni au mafunzo ya ndani ya kampuni nne kufanya mazoezi mara kwa mara. Udhaifu hauboreshi maramoja. Inahitaji kujifanyia mazoezi mara kwa mara. Kuandika maelezo yangu na changamoto ninazokutana nazo. Kwa mfano, kwa udhaifu wa kusimamia mradi, ninanzisha schedule ya kila siku na ukaguzi wa kila wiki ili kuona maendeleo, kulinganisha na mafanikio madogo. Nasherekea hatua ndogo nazofikia hii inaniongezea motisha. Kutoa kibali kwa kushiriki maendeleo yangu na mwongozo kwa wasimamizi au timu yangu sita kujitahidi kubadilisha mtazamo. Badala ya kuona udhaifu kama kitu kibaya ninaona kama fursa ya ukuwaji. Niwe na ufahamu na kujirekebisha na kuendelea kujifunza.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wangu wa kuwasilina na kushirikiana na watu kwa ufanisi. Hii ina maana kwamba ninaweza kuelewa mawazo ya wengine, kueleza yangu kwa uwazi na kushirikiana na timu kwa njia inayosaidia kufanikisha malengo ya pamoja. Nimeona kipawa hiki kina faida kubwa kazini kwani kinanisaidia kushughulikia changamoto, kutatua matatizo kwa pamoja na kujenga uhusiano mzuri na wenzangu. Kipawa hiki kinangukia katika nyanja nyingine za maisha yangu. Kwa mfano katika mradi wa kikundi ninaweza kushughulikia majukumu ya kupanga, kusimamia mawasiliano na kuwakikisha kila mshiriki ana nafasi ya kushiriki mawazo yake. Kipawa hiki pia kimenisaindia kwa kiongozi mzuri wa timu ndogo kwa mara nyiingi, kwani ninaweza kusikia mawazo ya kila mtu, kutoa mapendekezo yenye maana na kuhakikisha kazi kinafanyika kwa ushirikiano na ufanisi. Ninajivunia kipawa hiki kwa sababu situ kinanisaidia mimi binafsi bali kinachangia maendeleo ya wengine pia. Ninaweza kufanikisha mradi mmoja bila kushirikiana na wengine na uwezo wa kushirikiana kwa ufanisi kipawa. Kinachoongeza dhamana ya kila mtu kwenye timu. Kiupande wa kitaaluma, kipawa hiki kimenisaidia pia kuwasilisha mawazo yangu kwa uwazi bila wateja wasimamizi na kushirikiana kwa ufanisi katika mikutano na miradi ya pamoja. Kipawa hiki kinaendena na tabia yangu ya kujifunza na kuendeleza ujuzi. Najita indi kila mara kuboresha uwezo wangu wa kusikiliza kuelewa mawazo mapya na kutoa maoni yenye thamani. Hii inafanya nipate heshima na kuaminika kama mfanyakazi anayejali mafanikio ya timu nzima. Kwa hivyo kipawa changu cha kuwasiliana na kushirikiana watu ni silaha yangu muhimu kazini na kimsingi katika maisha yangu wa kila siku. Kwani kinaimarisha ufanisi uhusiano na ukuaji binafsi wa pamoja.